Ninapotazama nje, mimi huona maghorofa ya watu ambao tunaishi nao. Maghorofa hayo ni vyumba vya watu. Na pia kuna barabara inayopita hapo nje. Mimi hupenda kuangalia nje, kutazama nje wakati wa saa nne asubuhi wakati jua limechomoza. Wakati mwingi kuna msimu wa baridi na sana sana kuna msimu wa jua unaoendelea mwaka wote. Mimi huhisi vizuri ninapotazama nje sababu jua linapochomoza linapendeza sana.

Kitendo cha wema nishaifanya ni kumsaidia mtoto yatima ambaye hakua na chakula. Mimi na wenzangu tulikujia pamoja, tukatoa pesa kidogo, tuliyonayo. Tukaweza kumpatia aweze kujikimu kimaisha.